Wali na samaki wakupika nyumbani sababu ni kitamu. Pia kinalishe na kinanifanya nijiskie vizuri baada ya kula. Pia napenda saladi na matunda asa siku ninavohitaji kitu cha afya na chenye nguvu.

Niliwahi kupata ni kutembelea eneo la siri lililoja mandhari na wanyama wa porini. Nilishangazwa na uzuri wa mazigira, sauti za ndege na amani ya eneo hilo. Uzoefu huu ulinihamasisha kudhamini zaidi asili na kukumbuka jinsi dunia yetu ilivyo ya kipekee.

Kwa kusoma vitabu au kuangalia video za elimu au burudani na pia kufanya mazoezi ya mwili. Pia napenda kutembea na kushirikiana na marafiki. Njia hizi ufanya mda wangu wa bure uwe mzuri na unaleta furaha pamoja na maendeleo ya binafsi.

Mchezaji wa michezo ninayempenda ni Lebron James sababu ni mchezaji mwenye bidii na nidhamu. Ujuzi wake wa kucheza, kushirikiana na timu na kuhamasisha wengine hunifanya nimpende na kumheshimu sana.

Napenda mziki wa Afrobeats au bongo pia. Sababu ina ujumbe unoeleweka na unapendeza kusikiliza. Mziki huu unanipa furaha na unafanya nijisikize karibu na utamaduni wetu. Muimbaji ninaempenda zaidi ni Diamond. Sababu nyimbo zake zina ujumbe mzuri na midundo mizuri. Mara nyingi mimi husikiliza mziki wakati wa mapumziko nikiwa nyumbani. Ninaposikiliza wimbo ninaopenda nahisi furaha na utulivu na pia inanisaidia kupunguza msongo wa mawazo.

Ndiyo nimewahi kuona bahari na nilifurahia sana mandhari ya maji makubwa na upepo mwanana na pia mawimbi ya bahari. Uzoefu huu ulinipa utulivu na furaha kubwa na ningependa kuirudia tena siku nyingine.

Ningependa kujifunza ujuzi mpya wa teknolojia, hasa matumizi ya zana na kidigitali na kilibandia. Sababu ujuzi huu unanisaidia kuboresha kazi yangu.

Sherehe inayonipendeza zaidi ni krismasi. Sababu ni wakati wa kushirikiana na familia na marafiki. Kusherehekea kwa furaha na kufurahia chakula na zawadi. Pia napenda sherehe ya kuzaliwa. Sababu ni fursa ya kusherehekea maisha na kupata kumbukumbu nzuri.

Mafanikio ya binafsi ninayothamini kazini ni kutimiza malengo yangu kwa wakati na pia kuboresha ujuzi wangu na kupata pongezi. Pia nadhamini uwezo wangu wa kushirikiana na timu na pia kusaidia wengine kufanikisha kazi zao.

Kawaida, hunywa takribani glasi sita au nane. Pia inalingana na shughuli ninazo zifanya na pia hali ya hewa. Kunywa maji ya kutosha, inanisaidia kuwa na afya njema na nguvu mwilini.

Napanga ratiba ya kazi na kuweka malengo madogo na makubwa. Halafu naanza na kazi muhimu kwanza. Pia hupunguza usumbufu na kuzingatia muda wa kazi. Na pia nawasiliana na wengine inapohitajika ili kuhakikisha kazi inafanyika kwa ufanisi.

Chumba changu cha kulala ni kikubwa vya kutosha. Kina nipa nafasi ya kupumzika kwa urahisi. Kuta zina rangi ya njano nyepesi, inayotoa mwanga na hali ya utulivu. Kitanda changu, ni chenye faraja na madripu laini. Hii inaniruhusu kulala vizuri usiku mzima. Toka dirishani naeza ona mandhari ya bustani ya nyumba na baadhi ya majirani. Jambo hili linanipa hisia ya amani. Kitu ni ninachopenda zaidi chumbani ni kitanda chenye faraja.

Ndiyo, nimewahi fanya kazi ya kujitolea, ambapo nilisaidia katika shughuli za kijamii, kama kusaidia watu wenye mahitaji, na pia nilishiriki usafi wa mazingira, na kusaidia katika shughuli za kanisa pia. Kazi ya kujitolea, inafanya nijisikie furaha na kuridhika, kwa sababu ninachangia kuboresha maisha ya wengine.

Napenda hali ya baridi kiasi na yenye jua la wastani. Hii inanifanya nijiskie vizuri na niwe na nguvu ya kufanya shugli. Na pia inanirahisishia kutembea na kufanya kazi bila kuchoka sana.

Na wapa salamu za karibu na kuzungumza kwa heshima. Pia nawaeleza taratibu za kazi na mazingira ya ofisi. Pia nawasaidia kuelewa majukumu yao. Na pia nawajibu maswali yao na kuwapa motisha ili wajisikie zehemu ya timu haraka.

Nalinda faragha yangu mtandaoni kwa kuhakikisha sishiriki taarifa zangu binafsi kama namba ya simu au mahali ninapoishi na watu nisio wajua. Pia ninatumia njia ya uhakika wa hatua mbili ili kuzuia watu wasio husika kuingia kwenye akaunti zangu.

Nasaidia jamii yangu kwa kutoa mafunzo na maarifa kwa vijana ili waweze kujitegemea. Pia nashiriki katika kampeni za usafi na upandaji miti ili kutunza mazingira ya mtaa wetu.

Najenga mahusiano kwa kuwasiliana kwa wazi na pia kwa heshima. Pia nakua msikilizaji mzuri wa mawazo ya wenzangu. Pia napenda kushirikiana na wengine kwenye majukumu ya timu na pia kutoa msaada pale mwenzangu anapohitaji msaada.

Ndiyo, napenda sana kucheza michezo ya ubao kama vile dama au chess sababu inanichangamusha akili. Pia napenda kucheza na marafiki zangu wakati wa mapumziko ili kuimarisha urafiki na kufurahi pamoja.

Napenda somo la biolojia sababu linanisaidia kuelewa jinsi miili ya viumbe hai inavyo fanya kazi. Pia napenda kemia kwani ninafurahia kujifunza kuhusu mabadiliko ya kikemia na jinsi vitu mbalimbali vinavyoundwa.

Zawadi nzuri zaidi niliyowahi kupokea ni saa ya mkononi niliopewa na mzazi wangu siku ya mahafali yangu inanikumbusha thamani ya muda na juhudi pia. Pia nakumbuka nilipewa simu janja na rafiki yangu ambayo ilinisaidia sana kuboresha mawasiliano na kazi zangu za kila siku.